Naam ni ukweli kwamba mimi hua napenda kucheza michezo za video sababu hua zinanipa ile uwezo ama furaha tuya kuhakikisha kwamba nimeweza kukuwa na wale watu ambao una unawa enzi na tunaweza piga gumzo yetu sababu hiyo ndio jambo ambayo mimi maramingi hua inanifurahisha. Naeza ongeza na kusema kwamba, pale ninapo cheza hizo michezoya video, mimi hupata nafasi nzuri ya kuhakikisha tukwamba ni meweza kujilinganisha na watu wengine na ni meweza tukupata nafasi kuu ya pia kujiendelesha na kujiambia tukwamba naeza shindana na hao wenzangu na tunaweza piga gumzo wakati huo huo. Sasa mimi kivyangu huwa nahakikisha kwamba ni meweza kukua na marafiki wangu wale wakaribu ambao nawezacheza nao na ambao pia napata tu nao nafasi mwema ya kukua na wakati mzuri. Na pia nawezasema kwamba unapo cheza na marafiki wenzako ama wale watu ambao mnafikiria pamoja utapata kwamba ata vile mnashindana utapata kwamba nifuraha mkishindana na nifuraha kwamba nifuraha wakati ambapo mnapata nafasi nzuriya kuelezana, kuzungumza kwa pamoja na kubadilishana hisia na mawazo. Sababu hiyo ndiyo mojawapo ya mbinu ambazo tunawezatumia kuha kikisha kwamba maisha yetu yako salama na yako salama. Na pia nawezaongeza kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu aweze kujiunga angalau na kikundi kimoja. Na kikundi ambacho labda wanaweza saidiana na yo kwa njia moja au nyingine. Na pia iyo itahakikisha kwamba kila mtu ako na ile uwezo ya kuwatu na nafasi mwema. Na unapo shindana na wenzako ama unapo pata nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba ukotu salama. Nawezasema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujielewa tu ama kuelewa kwamba unapo shindana na wenzako. Utapata kwamba unapata uwezo, uwezo mzuri ya kuhakikisha kwamba umeelewana nao. Ama umepata tu uzoefu ya kujifurahisha na wenzako na wale watu ambao labda wanakujali ama wale watu ambao umezoeana nao. Na sasa hizi michezo za video maramingi huleta marafiki sana sana wale vijana ama wakatika ile rika ya ujana pamoja na inawahakikishia kwamba wanaeza kukua na uwezo ya kutangamana sababu sikuhizi. Watu wengi wanatangamana kwa kutumia mbinu ya simu za mikononi. Na hiyo ni mojawapo tu ya jinsi ambazo watu wengi haswa wanaendelea kujisaidia nayo na wanaendelea kujipa uwezo. Wanaendelea kujipa uwezo ya kwendelea kimaisha na kukua tuna wakati mwema. Na hiyo ni mojawepo ya mbinu, mbinu ambazo zinatupa uwezo na zinatupa ile tunafasinzuri ya kuha kikisha kwamba tumepata tu furaha kwa kila kitu ambacho tunafanya na furaha kwa zile vitu zote ambazo labda tunajihusisha nazo. Na hiyo ndiyo jambo lamaana sana katika maisha nawe zasema. Na kivyangu, nawezaongeza kwamba haya yote ni vitu muhimu katika maishayetu na inaendelea kutupa uwezo ya kufanya mambo mengi na yanayo weza kutuelimisha pia. Na hizo, tunapo angalia maramingi ni muhimu katika maishayetu na ni muhimu katika maisha ya wale watu wote ambao watutegemea sababu. Unapo piga gumzo nao utaweza kuwa elewa na mtaweza kusikizana. Na ni kutokana na hizi gumzo mnaweza kuwa na wakati mwema na mjifurahishe pia. Asante sana kwa hayo ni mefurahishwa kujiunga na hiyo mada ya leo.

Namu, ni ukweli unapoishi pale nyumbani ni muhimu kwa kila mtu kweza tu kuelewa kwamba kazi za nyumbani lazima kila mtu aweze kuzifanya na pia naezea sema tu kwamba kwamba ni muhimu kwa wale wote ambao labda wanajaribu kufanya haya waweze kuwa tu na nafasi nzuri na waweze kupata ile ile uwezo ya kwa kikisha kwamba vitu zote ambazo labda wanajihusisha nazo. Ni muhimu na ni safi. Na kivyangu mimi hua najiambia kwamba ninapo fanya haya yote. Huwa nahakikisha kwamba huwa nahakikisha kwamba huwa nahakikisha kwamba vitu zangu zote zikosalama. Na yale yote ambazo labda najiendeleza nazo ama najaribu kufanya. Ni muhimu na nizamaana. Pia naezaongezea kwamba ninapo jikaza na vitu kama hizo, hizo kazi za nyumbani. Kuwa napata uwezo ya kuhakikisha tu kwamba zile vitu zote ambazo na jihusisha nazo. Kuwa nazifanya nazikamilisha na hiyo ndiyo jambo la maana sana katika maisha. Pia naezaongeza tu kwamba, naezaongeza kusema kwamba kwa mtu yoyote yule ambaye labda bado anapata tatizo ya vitu kama hizo. Utapata kwamba matatizo ya kukamilisha kazi za nyumbani. Utapata kwamba labda hawana hio uwezo hawana iyo uwezo ya kuhakikisha kwamba wamejaribu kusaidia ama wamejaribu kufanya hizo kazi za nyumbani. Na unapo kosa kufanya kazi za nyumbani. Utapata tu kwamba ni wewe. Niwewe utapata vitu ambavyo labda zinakupa nafasi ngumu. Ama utapata kwamba unapata nafasi mgumu ya kukua tu na wakati mwema. Kukua na kazi mzuri, kazi safi, pahali pasafi na nyumba safi ambazo labda we mwenyewe. Utaeza kupata furaha na afya tele. Na hizo kwanza mimi kivyangu huwa nasema kwamba ni muhimu kwa kila mtu. Kweza kujua ama kweza kujifunza hizi kazi za kinyumbani. Na unapo jua hizi kazi za kinyumbani ni we binafsi utaeza kufurahia. Utaeza kuhisi vizuri sababu hata unapoishi kwa nyumba moja. Utakuwa unahakikisha kwamba umeishi kwa nyumba ambayo ni safi. Na ni nyumba ambayo labda inakupa uwezo ya kuhakikisha kwamba unendelea salama. Na hiyo ni jambo nzuri sana. Sasa mimi kivyangu naezahakikisha tu kwamba nimejaribu kuambia kila mtu aeze kuelewa kwamba unapofanya haya yote, unafaa uzingatie kwamba ni wewe binafsi, utakua unaishi katika mahala pasafi, na ni mahala pasafi ambayo itakufanya ata uwe na nafasi mwema na ujisikie wewe pia kwamba umeenda pahali pazuri ama umefanya kazi nzuri. Na hayo yote inatupa uwezo ya kuwa tuwe watu wenye maana na watu ambao wanalinda mazingira yao ya kila siku na kukuwa watu ambao saa zingine wanaheshimika kijamii. Sababu unapokuwa katika mazingira masafi, utaeza kupata heshima zako na utaeza tu kukua na wakati mwema pia katika maisha yako ya kila siku. Na mimi kivyangu naelewa kwamba hata mimi nikiwa na marafiki ambao ni wasafi. Hiyo itanipa furaha sana. Na mimi pia kivyangu siezi taka nikuwe na marafiki wasafi. Na mimi kivyangu mimi si msafi. Sasa haya yote huwa yanachangia katika kuwa mtu wa maana katika jamii. Na hiyo ndio jambo ambayo mimi mara mingi hupenda. Sasa usafi na kufanya kazi za nyumbani yote haswa yanalingana. Na naezaomba tu kila mtu aeze kujua umuhimu ya hii yote. Sababu bila kufanya hizi kazi za nyumbani hatutaeza kuwa na mazingira masafi. Na mazingira ambayo ni machafu. Mara mingi inaezatuletea ugonjwa. Ama inaeza letea wale watu ambao wanatutegemea kama watoto wetu. Ama wale tu wanajamii pia ugonjwa. Aina katha wakatha sana sana za kifua. Na hiyo sio jambo nzuri sana sasa tunafaa tuwe waangalifu kwa usafi yetu ya nyumbani.

Naamu, asante sana kwa hiyo swali nawezasema, mimi kwa saa hii siishi mahali nilipozaliwa. Lakini naishi ile inchi ambayo nilizaliwa. Kwa kivyangu, nilizaliwa katika mji wa kisumu. Lakini kwa sasa naishi katika mji wa Nairobi. Sababu nilikuwa nimeenda kusoma na masomo ndio ilinipeleka huko. Na vile nilivyo maliza masomo yangu. Bado niliendelea kufanya haya yote, kutia bidii, kufanya kazi kidogo kidogo na hiyo ilinipa uwezo ya kweza kuanza maisha katika hiyo mji ambayo ni mpya. Lakini pia nimeweza kuendelea na kujifunza vitu kadhaa wakadhaa na hiyo ndio jambo ambayo imenipa uwezo ama inanipa furaha kwa kila siku. Sasa ninapokaa hata kwa hii mji mpya nimeweza kujifunza vitu kadhaa wa kadhaa. Na naweza ongeza kwamba ni kutokana na hayo mafunzo ama vitu ambavyo nimepitia katika mji mpya. Ndizo ambazo zime nifanya nikakua hadi hapa nilipo na hiyo ni jambo nzuri sana katika maisha. Na pia naweza ongeza kusema kwamba ni muhimu kwa watu kuweza kutembea angalau hata kama ni maramoja moja kwa wakati fulani. Sababu unapo tembea inamaana kwamba utaweza kuelewa jinsi ambavyo watu wengine wanaishi. Ama jinsi ambavyo watu wengine wanafanya mambo zao. Na hiyo ni jambo la maana sana. Sasa kivyangu neweza sema kwamba iyo vile niliweza kutoka kwa iile mji ingine hadi hii mji ingine. Nimeweza kujifunza mambo mengi na haya yote yameweza kunipa wezo ya kuha kikisha kwamba nimejiongeza masomo kiakili, nimejiongeza mafikra na mawazo kiakili sababu jambo muhimu sana ni kuweza kujua haya yote na kuweza kuona jinsi ambavyo labda unaweza jisaidia katika maisha na jinsi ambavyo labda unaweza jiendelesha pia sababu sisi kama binadamu watu wanapenda kujiendelesha kwa njia moja au nyingine na hiyo ndio jambo ambayo huwa ni la maana. Sasa kwa sasa nilivyo pata nafasi ya kutembea hivi na kuanza maisha katika mji mwigine tofauti niliweza kushukuru sana sababu niliweza kuenda mahali pageni sana na mahali ambapo niliweza kupata wakati mwema na wakati ambapo pia niliweza kujichanganya na watu wageni na niliweza kujipea tu ile nafasi nzuri ya kuwa na mafikra mazuri ile ya kujikaza na ambayo imeza kunisikuma hadi wakati huu nilipo kimaisha na ni hayo tu ambayo yameweza kunisaidia na mimi pia nasema unapo jua haya yote inamaana kwamba wewe pia umeweza kutia bidi na umeweza kuelewa ni jinsi gani na gani ambazo unawezafanya na ni jinsi ipi ambazo uneza jisaidia pia kimaisha na kimawazo. Na hii yote siwezi sema ilikuwa rahisi sababu unapo badilisha mahali ambapo umezoea kuishi unaenda mahala pageni. Utapata kwamba kuna vitu ambazo zinakuchanganya, kuna vitu ambazo zinakusumbua, kuna vitu ambazo pia zinakupa nafasi ngumu ya kimaisha ambazo labda tu itabidi utie bidiji sana ndio uweze kujisaidia pia. Na haya yote tunapo zielewa, tunafaa tuhakikishe tu kwamba tunakua watu ambao tunakubali yale matatizo ama zile mabadiliko ya ki mazingira. Sababu hiyo ndiyo inatupa uwezo, uwezo mzuri na uwezo ambao tunaeza jiendelesha kimaisha asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba mimi kivyangu napenda chai lakini pia napenda kahawa. Na hii yote hua inanipa uwezo. Kahawa hua napenda kukunywa wakati wa asubuhi na wakati ambapo kuna baridi sana. Na hiyo, hiyo ni jambo nzuri sana. Na pia naeza ongeza na kusema. Naeza ongeza kusema kwamba ninapo kunywa kahawa wakati wa baridi huwa naona kwamba mwili yangu iko salama, iko shwari. Na kwamba nahisi tu vizuri. Na naeza ongeza kusema. Naeza ongeza na kuhakikisha kwamba kila mara ni napokunywa kahawa huwa napata tu ile nafasi mwema. Fikra mazuri. Na pia napata tu na pia napata tu kwamba mwili yangu imeeza kuchemka na imeeza kupata joto kiasi sababu hiyo ndio jambo nzuri ambayo hua napata na kahawa na kivyangu naeza ongeza kwamba ni muhimu ni muhimu kwangu kuweza kupata nafasi nzuri na kuweza ku kuwa tu na wakati mwema baada ya kukunywa kahawa sababu pia ladha yake hua ni tamu na hua ni ile ambayo inakupa tu uwezo ya kufurahia maisha. Na hiyo ni jambo nzuri sana. Pia naeza ongeza kusema kwamba mtu yoyote ya anapokunywa kahawa hua anajipata tu kwamba ameeza kukua na wakati mwema. Anafurahia. Na anapata tu nafasi nzuri sana ya kimaisha. Sababu kahawa mara mingi hua inalinganishwa na wale watu ambao labda wamebahatika kimaisha. Na pia wale watu ambao wako na tu nafasi nzuri. Na nafasi ambayo nafasi ambayo ni nafasi ya kujiendelesha pia. Na nafasi ambayo inawapa mafikra mazuri. Sababu hayo ndiyo jambo ambayo huwa inatupa uwezo. Ama uhawakikisho tu kwamba vitu vyote viko salama. Na yale yote ambazo tunafanya ni muhimu sana. Na sisi kivyetu pia naeza ongeza na kusema kwamba kila mtu ni muhimu waelewe kwamba kahawa ama chai lakini sanasana kahawa ni ni kinywaji ambayo tunafaa tunywe sanasana wakati ambapo kuna baridi sana. Ama sanasana wakati ambapo kuna makali ya baridi sana. Sababu kuna vile kahawa imeundwa kusaidia na kusaidia watu kueza kuwa na wakati mwema. Na kusaidia watu kukua tu na mwili mwili mzuri na kututolea joto pia. Na unapo unapo jua haya yote inamaana kwamba hata unapo kunywa kahawa utakuwa na kunywa ukielewa kwamba hii itanisaidia kupata joto mwingi mwilini na itanisaidia kutoa baridi sana. Na pia naweza ongeza chai mara mingi mimi huwa naeza kunywa tu wakati ambapo niko na naweza kunywa tu wakati wa asubuhi ama wakati ambapo niko na ile uwezo ya fikra ama mawazo tu ya kutaka kukunywa tu chai na kuskia kuhisi vizuri mwilini. Sababu chai hua inanipa uwezo ya kufikiria vizuri pia. Na ladha yake pia hua ni mtamu. Na hiyo ni jambo ambayo hua inanifaraisha. Na hua inafanya nisikie vizuri. Na mtu yoyote ambayo anakunywa chai hua sanasana hua tunakunywa chai. Mimi kivyangu wakati wa asubuhi ninapo amka. Sababu mara mingi hiyo ndiyo kiamsha kinywa changu. Na hua inanipa tu nafasi mwema. Ama hua inanipa tu nafasi nzuri ya kuhakikisha vitu vyote ambazo najiendelesha nazo ni mazuri katika siku mzima na vitu ambavyo na na fanya ni mzuri sana na vitu ambavyo na jaribu kuyakamilisha kwa siku pia ni mzuri sana na hiyo inanisaidia, inanipa fikra mazuri na inanipa nafasi mwema tu ya kuhakikisha kwamba nimekuwa na wakati mwema na nime nimekua na siku ya fura tele asante.